Mimi napenda soka. Timu ambayo naipenda zaidi ni manchester united. Sijawai kukosa kutazama mechi yao mwaka huu tangu tulipoanza kampeni yetu ya premier league naipenda sana manchester united. Ningependa kuona tukishinda ligi yetu msimu huu.

Ninapenda kufanya kazi nikiwa na wenzangu inasaidia sana kunipa morali ili kumaliza haraka. Nikiwa peke yangu huwa nahisi uchovu haraka na najipata kwamba sina motisha ya kumaliza kazi haraka kwa hivo napenda kufanya kazi nikiwa na wenzangu.

Nchi ambayo ningependa kutembelea duniani kuna kadhaa lakini wa kwanza kabisa. Ningependa kutembea madagascar na hata seychells. Hizo ni nchi mbili ambazo nazipenda sana napenda bahari ya kule. Na ningependa kujipata siku moja nikitembea huko.